Kwa kawaida, nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, ingawa siki kwa kiratiba kali sana. Kwa vifaa vinavyotumika kila siku kama simu kompyuta mimi hujaribu kusafisha angalau mara moja au mbili kwa wiki hii unisaidia kuondoa vumbi, uchafu na vijidudu, vinavyo weza kujikusanya kwa matumizi ya kila siku. Wakatiwengine, nikiona kifaa kimekua kichafu sana, nasafisha mara moja bila kusubiri napenda kuona vifaa vyangu vikiwa safi kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na pia kulinda afya yangu hasa kwa vitu vinavyo guswa mara nyingi pia hujitahidi kusafisha kwa tahadhari kwa kutumia vitambaa laini au vifaa vinafaa ili visiweze kuharibu kifaa usafi hunisaidia pia kufanya vifaa vidumu kwa muda mrefu na kufanya kazi vizuri.

Shughuli ninae penda zaidi ni kusoma napenda kusoma kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza na kupumzisha akili wakati mmoja ninapo soma hujisikia kama ninaingia kwenye dunia nyingine yenye mawazo mapya, taarifa na mitazamo tofauti ya maisha kusoma hunisaidia kupanua fikra zangu na hunifanya niwe na uwelewa mpana zaidi pia kusoma hunisaidia kuboresha lugha na uwezo aakufikiria kila ni napo soma kitabu au makala huongeza msamiati na hunifanya nijieleze vizuri zaidi ni napo ongea au kuandika hii ni faida kubwa kwangu katika maisha ya kila siku na hata kazini zaidi ya hapo kusoma hunipa utulivu wa akili wakati mwingine nikichoka au nikiwa na mawazo mengi huchukuwa kitabu na kusoma hata kwa muda mfupi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda sana kufanya mambo pamoja na familia yangu tunapenda kuishi wakati mzuri kama vile kucheka kuwasiliana na kushiriki shughuli tofauti napenda kufanya milo pamoja kuangalia filamu au tamthilia na pia kwenda matembezini au kwenye hafla ya familia. Kuwa na wakati wa pamoja kunanipa furaha kubwa sana kwani najua kuwa ni watu wanaonipenda na kunitumia wakati wangu kwa furaha napenda pia kuwa na mazungumzo ya kina na familia yangu kujifunza kutoka kwao na kuwasaidia wanapohitaji msaada kwa ujumla, napenda kufanya mambo ya kawaida na familia yangu kwa sababu yanatoa amani, upendo na hisia ya kuwa na familia imara na yenye furaha.

Napenda kula popcorn. Hasa nikiwa nataka kitu chepesi cha kula au wakati wako kupumzika. Popcorn ni chakula rahisi lakini chenye ladha nzuri. Na kinafaa sana nikiwa naangalia filamu. Nikisikiliza muziki au nikizungumza na marafiki napenda kwa napenda kwa sababu hakihitaji maandalizi magumu na kinaweza kuliwa wakati wa wowote pia napenda popcorn kwa sababu kuna ladha tofauti tofauti wakati mwingine napendelea ya chumvi na wakati mwingine ni ile yenye sukari au siagi kidogo hiyo hunipa uhuru wa kuchagua kulingana na hali au hisia zangu kwa wakati huo zaidi ya hilo, popcorn hunifanya nijisikie nimeshiba bila kula chakula kizito sana kwa upande wa afya napenda pia kwa sababu popcorn inaweza kuwa bora kiafya ikiwa haijaongezwa mafuta. Hii inanifanya nijisikie vizuri bila hatia ya kula vibaya.

Ndiyo napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli nzuri kwa kimwili na akili kuogelea hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo mengi hasa baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingi nikifika majini najisikia huru na mtulivu na mawazo yangu huwa yanapungua taratibu pia kuogelea ni mazoezi mazuri sana kwa afya husaidia kuimarisha mzuli ya mwili mzima bila kuchosha sana tofauti na mazoezi mengine napenda kwa sababu husaidia kuboresha pumzi, stamina na hata usingizi baada ya kuogelea najisikia mchangamfu na mwenye nguvu zaidi zaidi ya hilo kuogelea hunipa nafasi ya kufurahia mazingira iwe ni bwawa au maji ya asili kwa bahari au mto hunifanya nijisikie karibu na asili, wakati mwingine huogelea na marafiki au familia jambo linalofanya iwe burudani na pia njia ya kuimarisha mahusiano kwa jumla kuogelea ni mojawapo ya shughuli ninayozipenda sana.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa na ya na pia ya kunipumzisha. Kwanza, hutumia likizo kama nafasi ya kupumzika akili na mwili baada ya muda mrefu wa kazi au masomo. Nalala vya kutosha, nafanya mazoezi mepesi na kujipa muda wa kutulia ili kurudisha nguvu na hamasa. Pili, najitahidi kujifunza na kujiongeza ujuzi mpya. Wakati wa likizo hunipa muda wakusoma vitabu kuangalia mafunzo mtandaoni au kujifunza kitu kipya ambacho sikuwa na muda nacho hapo awali hii hunisaidia kukua kielemu na kuboresha uwezo wangu binafsi bila msongo wa mawazo pili, tatu hutumia muda huo kuimarisha mahusiano yangu, kutembelea marafiki na kushiriki mazungumzo na kufanya shughuli za pamoja kama matembezi au burudani hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu ninaowapenda na kuongeza maishani mwisho najitafakari na kupanga malengo ya baadaye likizo hunipa nafasi ya kujuliza nimefika wapi na nitaka kuenda wapi kwa kufanya hivyo narudi kazini au masomoni nikiwa na mwelekeo mpya mawazo chanya na motisha ya kufanya vizuri zaidi.

Naam napenda kucheza na watoto kwa sababu huniletea furaha na kunifanya nijiskie mchanga moyoni watoto wana roho ya ufuraha na ubunifu hivyo, kucheza nao hunifanya nicheke na kusahau msongo wa mawazo michezo yao huwa rahisi lakini yenye kicheko na furaha ya kweli jambo linalofanya muda upite haraka bila hata kutambua pia napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa nafasi kufahamu na kuwasaidia kukula vizuri kupitia mchezo watoto hujifunza nidhamu, kushirikiana na wengine kujiamini nikiwa na jitahidi kujifundisha mambo mazuri kama kuheshimiana, kushirikiana na kuwa wavumilivu bila kuwachosha au kuwabana sana zaidi ya hayo kucheza na watoto hunikumbusha umuhimu wa kuwa na moyo safi na mtazamo chanya katika maisha watoto hufurahia vitu vidogo vidogo jambo linalofanya nijifunze kuthamini kile nlicho nacho.

Naam. Nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki, na ilikuwa na uzoefu mzuri sana. Tamasha la muziki linahisia ya kipekee ambayo ni tofauti na kusikiliza muziki tu nyumbani. Wakati huo nashudia wasanii wakicheza moja kwa moja, mashabiki wakiwa na shahuko na kila mtu akishirikiana katika furaha ya muziki. Hali hio unifanya nijisikie sehemu ya kitu kubwa na cha kipekee. Pia, tamasha la muziki ni fursa ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa muda wa masaa chache huwa najisahao kabisa kuhuzu kazi masomo hau matatizo ya kila siku muziki una nguvu ya kunialika ni kucheka, kushangilia na hata kuimba pamoja na watu wengine jambo linaloongeza furaha na kuondoa msongo wa mawazo zaidi ya hayo, tamasha hutoa nafasi ya kukutana na watu wapya na kubadlisha mawazo hao kuwa na marafiki wapya wenye vicheko na shahuko kama haku kama yangu hii inapanua mtandao wa kijamii na kunifanya nijisikie kushirikiana na jamii.

Mimi nahifadhi pesa kwa njia ya kupanga na kuwa makini na matumizi yangu, kwanza ninaweka bajeti ya kila mwezi. Hii inamaanisha, najua ni pesa ngapi ninazo na kiasi gani kinapaswa kutumika kwa mahitaji ya lazima. Kama chakula, malipo, ya nyumba na usafiri. Baada ya hapo, ninaweka sehemu ya pesa kwa ajili ya dharura au matumizi ya baadaye. Ambayo siwezi kugusa kwa mambo yasiyo ya lazima. Pili, napunguza matumizi yasiyo ya lazima. Hii inamaanisha situmii pesa kila mara kwenye vitu vya burudani au manunuzi ya mara kwa mara. Isipokuwa nilipanga jambo la muhimu baada yake, napanga kutumia pesa kwa vitu vinavyosaidia katika muda mrefu, kama kununua vifaa vya kazi, kujifunza, au kuwekeza kidogo kidogo. Tatu, natumia njia mbalimbali za kuweka pesa, baadhi ya pesa ninaweka benki kwa akaunti ya akiba, na nyingine ninaweka katika njia salama za kidijitali. Kama pesa za simu au apps za kifedha, ninaweza kupata faida kidogo. Hii inasaidia pesa zangu zikuwe kidogo na pia ni rahisi kuzipata wakati ninapozihitaji.

Naam, napenda chakula cha haraka kwa kiasi fulani, hasa ninapo kuwa na haraka au nimechoka chakula cha haraka ni rahisi kupatikana na huniokoa muda kwa mfano kama chips, baga au kuku wa kukaanga wakati mwingine huwa ni kitamu na hunifanya nijisikie nimeshiba haraka, hata hivyo sipendi kukila kwa mara kwa mara najua kuwa chakula cha haraka kikiliwa sana kinaweza kuathiri afya kwa sababu mara nyingi huwa na mafuta mengi na sukari ndiyo maana hujaribu kukila kwa wastani na kuchagua wakati maalumu kama siku ya kupumzkia au ninapotaka kujipa raha kidogo.